Februari februari.

Nimefurahi kukutana nawe. Nimefurahi kukutana na we. Nimefurahi kukutana na we.

Maji, maji.

Malipo malipo.

Mkate Mkate.

Ndiyo Ndiyo.

Soma Soma.

Kaskazini kaskazini.

Sakinisha sakinisha.

Zambarau Zambarau.

Bustani bustani.

Maendeleo maendeleo.

Juma'ne Juma'ne.

Mafanikio mafanikio.

Disemba, Disemba.

Bonyeza Bonyeza.

Skrini Skrini.

Nyekundu. Nyekundu.

Ndege ndege.

Uzalishaji uzalishaji.

Tafadhali tafadhali.

Moja moja.

Wasilisho wasilisho.

Kofia kofia.

Biashara biashara.

Agosti Agosti.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu nilimununua jana, nitaupika na nazi watoto wanapenda mchuzi wa nazi ninahitaji limau na tangawizi kumtia ladha jee niandae ugali au wali? Nadhani wali ni bora Unaiva haraka, Nitakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia, Samaki lazima uwe na ladha mzuri familia wanatarajia chakula kizuri Nitapika pole pole wala haraka sana Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi Nitaita wote tulale pamoja.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nathani kama niondoke mapema dakika thelathini Nitaepuka msongamano kesho nitajaribu hiyo njia Leo naendesha radio Nisikize mziki ili niwe na subira Hali hii ni ya siku kila siku Lazima nijifunze kustahimili.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

Ninahisi usingizi sasa ni saa ngapi? Saa tatu usiku Lazima nilale mapema kesho niamke asubuhi Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi Nimezima taa zote na kufunga mlango Je, Nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie Ndiyo, imewekwa vizuri Nitazima simu yangu Isilete kelele usiku Naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena Lala salama. Moyo wangu. Usiku mwema.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana ni hatari pia, unaona kitu kimoja Kisha unaona vingine, unakwenda ukiagiza vitu usivihitaji gharama inakuwa kubwa mwishoni Ninahitaji kuwa makini zaidi Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti Nitanunua vile vitu vilivyo kwenye orodha Sitaangalia vitu vingine Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali Mara nyingi kunashuka tofauti kubwa Pia nisome maoni ya watu waliyokwisha kununua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihadhari.

Jee kazi hii ndiyo nitakayo fanya miaka mingi ijayo Ninafikiri mabadiliko ya kazi Napenda kazi yangu Lakini naona hakuna maendeleo Nimekua hapa miaka mitatu bado nafanya kazi ile ile Jee Niyombe kuhamishiwa idara nyingine au nitafute nafasi mpia katika kampuni nyingine Lakini kubadilisha kazi ni hatari Hapa nimejua watu na mchakato Ninajua kila kitu mahali pengine nitaanza muanzo tena Lakini mshahara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu Ninahitaji kufikiri kwa makini Labda nitazungumza na meneja wangu nione kama kuna fursa za maendeleo Niyombe msaada wakaribu yangu pia.